Ndiyo, ni mewahi fikiria kuanzisha biashara yangu ili nipe mapato ya kila siku. Biashara yenye ni mewahi fikiria kuanzisha ni ile ya kuuza vyombo za nyumbani kama vile masahani, vijiko na pia vitu vingine kama sufuria. Biashara ingine ningependelea kuanzisha nile ya kuuza viatu na manguo za wanawake Maana kwa mazoe ya sisi wanawake hupenda kununua nguo nyingi na viatu kila wakati Nikifanya hivo, najua naeza boresha maisha yangu zaidi na kupata mapato zaidi ya yale ni nayopata mahali nilipoajiriwa.

Ndiyo, mimi hupenda kusoma maoni mtandaoni, maana huwa zinanielimisha na tena zinanijulisha kuhusu jambo fulani lenye sikuwa nimejua hapo awali. Maoni mtandaoni ingine uwa napenda ni kama yale ya TikTok ambapo watu hutuma habari ama kuwasiliana kujulishana jambo linalotokea mahali fulani na kwa kufanya hivo ninaweza kujua na kuwa na maarifa zaidi kuhusu mahali palipo na kao kwa mfano palipo na hatari na nafanya bidii ili niepuke mahali pale. Pia kwa jambo lingine la maoni nzuri wanaweza kuwa wanaonesha kifaa kizuri kinachouzwa kwa bei nafuu na hapa kwa maoni ya watu mtandaoni wa tiktok naweza kununua kile kitu na ninaweza kuhifadhi pesa ya baadaye.

Kazi ninayofanya ya kushirikiana na wengine, mimi hupenda kwanza tujadiliane ili tujue vile tutaeza kufanya ile kazi kwa upesi, kwa makini na pia kwa utaratibu. Kwa kufanya hivo, huwa tunajumuika na tunatia bidii kumaliza ile kazi kwa njia inayofaa na pia kwa muda tuliopewa. Pia kwa kushirikiana tunaweza kufanya kazi kwa upendo, kwa amani na pia tunapeana mawazo penye wenzetu wanashindwa ili kuinuwana na kujenga taifa letu kwa amani na upendo.

Ninachofanya kulinda mazingira ni kama vile kutia jukumu ama kipaumbele kuangalia usafi. Tunahakikisha kwamba mazingira yetu ni masafi kwa kuokota makaratasi ya plastiki, kuokota machupa za plastiki. Pia tunakaa bila kutupa takataka ovyo ovyo kama vile kwa mitaro inaweza fungana wakati kuna mvua nyingi. Pia tunalinda mazingira yetu kwa kutokata miti Ila tunazidi na tunaongeza kupanda miti zaidi na zaidi kila siku Jambo lingine la kulinda mazingira ni vile tunalinda pia mito yetu kwa kutotupa taka huko ili hiyo mito isichafuke na kufanya wanyama wetu walio mitoni ama majini kufa kama vile samaki Kwa kufanya hivyo mazingira yetu yanakuwa yanarithisha tunapata hewa safi na pia sote tunakuwa na mazingira ya kupendeza.

Asubuhi ya leo, jinzi nilivyofanya, nimeanza kwa kuingia bafuni, nikajiosha na kujisugua kwa maji yalio moto na sabuni yangu, inayo manukato mazuri ya lavender. Baada ya hapo nimechukua mswaki nikasugua meno zangu ili kutoa uchafu wote wa siku ama kutoa harufu chafu yenye ilio mdomoni mwangu na kufanya meno yangu yanang'aa na yanapendeza. Jambo la tatu nilipika chai na nimekunywa kikombe kikubwa zaidi cha chai niipendayo ya majani na ya tangawizi iliotiliwa maziwa ya kutosha. Apo nimekula nikiambatanisha pamoja na tosti ya mkate niipendayo ya festive. Kufanya hivo nimewezesha kusikia nikiwa mchangamufu, nimejaa nguvu na bidii ya kufanya kazi siku nzima.

Ndiyo mimi hupenda muziki wa jadi maana unanieleza zaidi kuhusu utamaduni wangu na pia utamaduni za kabila zingine tofauti tunazoishi nazo. Muziki wa jadi huwa unachezwa sana wakati wa makumbusho kama wakati tunakumbuka ndiyo mambo ya harusi, pia wakati wa mazishi na pia wakati wa kuvuna. Muziki wa jadi huwa unasisimua, unapendeza na pia watu hudensi na kukatika kwa shangwe na vigelegele na pia hutufundisha mambo mengi zaidi kuhusu utamaduni wetu.

La, mimi huwa siweki picha zangu mtandaoni, maana huwa zinaleta madhara tofauti, yenye ningependa kuepuka kwa njia zozote niwezavyo. Kueka picha mtandaoni, sio vizuri kwa maoni yangu, maana zinaeza downloadiwa na mtu mwenye akona nia mbaya, akazitumia kwa njia yenye haifai zenye zinaweza leta madhara kwangu Pia sipendi kuposti picha zangu mtandaoni Maana napenda ile kuwa na ubinafsi na maisha yangu yawe sijaanika humo mtandaoni.

Programu yenye mimi utumia kwa siku ama kwa simu yangu kila siku ni ile inayo itwa chrome. Iyo na itumia sana, maana ndiyo tunatumia kazini mwangu. Kama vile nikipenda kutuma ama kutafuta jambo fulani, huwa natumia chrome. Maana inapatikana kwa njia nyingi na pia inausaidizi kwa kiteknolojia kwa njia pana sana. Pia Chrome uwa inasaidia kutuma ama kutafuta ujumbe fulani uniliokuwa nimetaka kujua kwa undani. Chrome pia ni raisi kuipata kwa simu aina zote na inaniraisishia kazi na pia inanipa maelezo yenye nilitaka kuyajua.

Mimi hupenda kuwasiliana kwa watu kwa njia tofauti ya kwanza ni ile ya mtandao. Kwa mtandao tunaeza kuwasiliana na watu kwa kuulizana maswali, kujuliana hali na pia kwa kusaidiana kwa kazi kama vile kuuza chombo ama vitu mtandaoni. Njia ingine uwa nawasiliana na watu ni kutumia simu, hiyo ni kupiga simu ili kuongea kwa kutumia sauti ama video, kikazi ama pia kiurafiki kujuliana ali, pia wazazi walio nyumbani mi huwasiliana nao kupitia simu. Njia ingine ninatumia kuwasiliana na watu ni kutumia ujumbe mdogo ama SMS wakati unapotuma SMS mnaeza juliana ali kuongeleshana ama kushugulikiana kulingana na ule ujumbe munaotumiana. Jambo lingine ninatumia kuwasiliana na watu ni kutumia barua pepe ambapo unaeza tuma kama kwa mfano kazini ili kuuliza swali ama kupeana maoni yenye ulio nayo kuhusu kazi mnayoifanya.

Mimi hupenda kusoma vitabu, vinavyo nielimisha, vina nijenga kimawazo na pia vina nitumbuiza bila shaka. Vitabu, kimoja ni nachokipenda zaidi ni kile cha Michelle Obama, maana kina tueleza vile ndoa hua zinafanikiwa. Kupitia kile kitabu nimejifunza sana maoni yangu ya kuwa mama vile neweza kuwa bibi mzuri na vile neweza jenga nyumba yangu ikiwa kwa amani Pia napenda vile vitabu za kutiana moyo Zinye zinakufanya upanue mawazo yako na ujue njia za kupata pesa na kuleta mapato zaidi nyumbani au kwa familia yako.

Mwalimu ninayemkumbuka kutoka shuleni, alikuwa mwalimu mkuu wangu wa shule ya upili, alikuwa mwalimu aliye na bidii zaidi, pia alikuwa mwalimu mkuu mwenye alikuwa anatutia moyo, alikuwa anatupea mawaidha mazuri yenye kwa leo yamenisaidia sana kudumisha maisha yangu ama kufanya kazi ipasavyo. Pia alitutia desturi nzuri, alituonyesha vile tunavyostahili kuishi na wenzetu kwa kwa jumla ikiwa ni kazini, ama pia shuleni na pia na familia zetu. Mwalimu wangu mkuu alikuwa wa kutoka India na nilimpenda sana Maana kupitia yeye nilijifunza mambo mengi yanayonijenga sahizi katika maisha yangu kwa ujumla.

Mimi usaidia jamii yangu kwa njia yoyote niwezavyo. Ya kwanza, mimi husaidia kwa kuwatumia pesa mara kwa mara, zenye zinaeza, saidia kununua vyakula, kulipia bills kama za umeme ama maji. Pia mimi husaidia kwa kununulia watoto, wa ndugu yangu, manguo au viatu wakati ninavyoweweza. Hapo ninaweza kuwafanya wanasoma bila tashuishi lolote na kuwana furaha wanapo ona zile zawadi zangu.

Ndiyo mimi hupenda maua kama yale ya kupanda pale nyumbani kando ya nyumba yetu, maua huvutia sana maana huwa zinavutia macho, pia maua hufanya mazingira yakapendeza na yakawa ya kupenda kutazama. Maua pia yanatusaidia kwa kuleta harufu nzuri, hewa safi na pia husaidia kwa mimea manake yanavutia zile nyuki zinazokuja kuchukua yale yale maji ya kuweza kusaidia kueneza kutengeneza asali na pia kufanya mimea yetu ikanawiri na ikuwa ika ikiwa inaeza kumea ikiwa na afya nzuri na inatoa mazao mengi zaidi.

Kumbu kumbu zangu za utotoni ninazokumbuka ni nyingi sana Lakini ile ninayo kumbuka zaidi, ni malezi ya wazazi wangu kama vile mama yangu, aliyetulea kwa upendo mwingi, na alihakikisha kwamba. Tumepata masomo ya kutosha, tumeyapata mavazi mazuri, na pia tunakula chakula chenye kinatufanya tuwe na afya njema. Kumbu kumbu lingine nzuri la utotoni wangu, ni vile tulivyo kuwa tunaenda, tunatembelea mbuga za wanyama wakati wa likizo, tunatembelea pia jiji la pwani, tunaenda kuogelea na kuwa na wakati mzuri. Pia mama yangu alikuwa anatupeleka kwa michezo ile ya kuigiza, mahali tulikuwa tunapata mafunzo kupitia zile zile vitendo walikuwa wanaigiza na pia tunapata elimu zaidi na kuji kujielimisha zaidi kimaisha.

Mimi hupenda kwenda madukani wakati wa likizo ama wakati wa wikendi, wakati sina shughuli nyingi na ninafanya manunuzi yangu kwa wepesi na kwa utulivu. Wakati mwingi mimi hupenda kwenda Jumapili baada ya kutoka kanisani, maana hapo nina wakati mzuri na pia madukani watu hawajajaa kipimo cha juu. Madukani kwetu si mbali sana na ninapoishi na kwa hiyo sababu ninaweza beba vitu nilizonunua kwa urahisi bila kuchoka na kuumia mwili.

Kwa mazoea, mimi hupenda kufanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku. Hio ni asubui, baada ya kuamka, mimi hupenda kufanya yoga ama kuinua chuma ndogo ndogo zile hazita ni umiza mwili wangu. Kwa hivo, uwa naeza kunyoosha viungo vyangu kabla ya kuenda kazini. Mara ingine huwa nafanya jioni kabla ya kutoka kazini huwa na jog ama nakimbia mtaani kwangu nikifanya mazoezi kunyoosha viungo vyangu ili nijisikie nikiwa mwenye afya na pia inanisaidia kuondoa uzee na kunifanya niwe mchangamfu.

Timu yangu ninayopenda zaidi ya mpira wa migu ni ile ya Barcelona. Maana ni timu yenye ina mchezaji mmoja bora nimpendaye zaidi anayeito wa mesi. Kwa huyo timu, mimi ufurahishwa na kuridhishwa kwa uchezaji wao. Uwa wanatupa, msisimuko, wanapocheza mpira wao ni wa kupendeza. Na pia kila wakati tunapoutazama Uwa tunashangilia, tunafurahia na pia kunakuwa vigeregere na vifijo unyumbani Maana mi si kila wakati uwa nafunga bau tsafi na kuna wakati amewai tuangusha So kwa uo mchezo wa Barcelona Mimi naupenda sana na uwa na utazama kila wakati inapota nafasi.

Mtu alinifunza jambo muhimu sana ni mama yangu mlezi, maana mama yangu alinifunza kuwa mtulivu, pia alinifunza kuwa naheshimu watu wa kila namna. HeShima ni muhimu sana kwa kila jambo maishani mwetu Pia mama yangu alinifunza kufanya kazi kwa bidi ili nieze kujikimu kimaisha Jambo lingine ni aliweza kunipeleka shuleni Nikapate elimu ya kutosha na hiyo ni shukrani kubwa Ninayomrudishia mama yangu mzazi na jambo la mwisho lenye siwezi sahau hu alilonifunza ni kumjua mungu kumuabudu na kumuweka akiwa wa kwanza kwa kila jambu ninalalolifanya. Maana yeye ni mwelekezi sahihi na yeye ndiye anatuwezesha kuendelea na kuinuka kwa kila jambo.

Ndiyo, nimewai kuenda kwa tamasha la mziki marakadha, lakini nilalokumbuka zaidi ni lile lililotendeka mwaka uliopita wakati wa disemba. Mbapo tulipata wasanii kutoka nchi ya marekani, waliokuwa wana imba nyimbo za mziki za injili. Tulieza kumtukuza mungu, tukawa na wakati muema wa kwa budu na pia tukafuraishwa sana na vile walivyo tuongoza kwa zile sifa kwa budu na pia kumshukuru mungu.

Ndiyo, mimi hupenda sana kutazama michezo kwa mfano ile ya athletiki ama kukimbia. Mimi hupenda sana wakati ile michezo ya jumuia ya kidunia, taifa mzima ama mataifa yote ya, wakati wanakutana. Kama yale yaliyokuwa Beijing ya olimpiki hapo, natenga muda ama wakati mzuri Wakati naeza kutazama ile michezo kuanzia inapoanza hadi inapoisha Hapo inanipa wakati mwema wa kushangilia mchezaji wangu nimpendaye, tukua, nyumba huwa inajaa vigelegele na nderemo wakati tunashangilia tuliyempenda anapoenda kushinda taji la kuwa mshindi wa kwanza.

Mfereju wa television ni ninaofuata mara nyingi ni Citizen TV Napenda kwa sababu unionyesha habari za kitaifa vipindi vya mazungumzo na vipindi vya burudani ninavyopenda kutazama na maisha ya kila siku Pia hutoa taarifa kwa lugha raisi na kwa wakati unaofaa Wakati mwingine pia anatazama runinga ya NTV kwa abari na vipindi vya kielimu hasa pale ninapotaka uchumbuvu na kina zaidi. Pia upenda kutazama vipindi zinazoleta za kumapishi ambapo tunafunzwo kupika chakula tofauti.

Ndio mimi hugawanya taka zangu wakati wanapokuja kuzibeba kila ijumaa. Nagawa nikitofautisha taka za chakula za makaratasi ya plastiki na pia chupa za plastiki. Hivo inafanya taka zangu ziwe zimepangwa vyema ili wakati zinapobebwa na ile lori ya taka, zina wapa muda rahisi wakuzipanga na kujua vile wataka vyo zitupa kulingana na kiwango ama klasi ya kila taka.

Wiki yangu ya kazi mimi upanga kuanzia asubui na mapema kama sa kumi na mbili asubui Kwa kufanya ivo hua najitarisha kutosha vile nitakavyofanya kazi yangu kwa utaratibu bila wasiwasi yoyote. Kwanza naanza kwa kuandika vifaa zenye nitaitaji kufanyia kazi alafu pia naandaa watu nitakao shugulisha kunisaidia kufanya ile kazi na pia tunazungumza kuhusu malipo yenye wanatarajia niwalipe kwa kufanya hivo tunaeza kufanya kazi kwa njia yenye inayofaa na kwa muda ufahao pia kwa amani na utulivu.

Ningependa kutembelea ngome ya fort jesus uko Mombasa ni mahali pakihistoria lenye istoria ndefu kuhusu biashara, utamaduni na ukoloni wa pwani ya Afrika mashariki. Kutembelea hapo kungenipa na fasi ya kujifunza zaidi kuhusu istoria ya Kenya, kuona usanifu wakale na kuelewa maisha ya watu wazamani.

Mwandishi wa vitabu nimpendae anaitwa Michelle Obama. Napenda maandishi yake kwa sababu yanaelezea maisha, utamaduni na changamoto za kijamii kwa njia ya wazi na yenye kugusia hisia. Ana uwezo wa kuunganisha hadithi binafsi na maswala makubwa ya jamii jambo linalofanya vitabu vyake kuwa vya kuvutia na vyenye maana kubwa Pia hua nazungumzia kuhusu ndoa na wamama katika familia kitu ambacho kinavutia sana na kutuelimisha kwa njia pana kulingana na maelezo yalio kwa vitabu vyake.

Ndio, mimi hupenda sana kutembelea eneo za pwani wakati wa likizo, likizo kwa mfano ya Desemba hau ile ya Agosti. Pwani kuna mahali kwingi penye tunaeza kutembelea ama kuenda kwa bichi, kupumzika, kuota jua na kuogelea. Pia kuna baadhi ya mbuga za wanyama wenye tunaeza enda kutazama na pia kujifunza historia ya mji huo wa pwani. Pia jambo lingine ninalopenda sana kuhusu pwani ni mapochopocho ama chakula chenye huwa wana andaa Chakula kitamu cha pwani chenye huwa wanaweka viungo vitamu vitamu vina vinavyoleta harufu nzuri na chakula kitamu kinachoridisha.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kutazama filamu au kusikiza nyimbo. Wakati mwingine, wakati sina kazi nyingi, nyumbani ama kazini, huwa napenda kutazama filamu kama zile za vichekesho. Huwa zinanituliza moyo na zinanifurahisha pia baada ya kuzitazama. Muzuki pia ninaoupenda ni kama ulewa slowjam ama RNB ambao huwa na ujumbe mzuri; sanasana huwa wanongelea kuhusu familia au mapenzi, na miziki huwa na maelezo mazuri, yenye yana heshima na adabu pia kwa familia na wale watu wanaoazisikiliza.

Ndio mimi hupenda sana asali. Kama ile asali iliyotolewa zile vipande vipande na ikaachwa ikiwa laini na nyororo. Asali naeza itumia kwa njia tofauti. Kwa mfano, mimi hupenda kupaka mikate yangu asali iliyochanganywa na peanut butter. Hapo inafanya mkate ukuwe na ladha ya kupendeza, ni tamu na unaeza kula mkate wa kiasi kikubwa sana maana ile asali inakuongeza hamu ya kukula zaidi. Njia ingine ninayotumia kwa asali ni kuiweka kwenye maji yaliyo na moto na pia kuchanganya na ndimu. Hapo huwa inanisaidia kuponya homa ama kuzuia maambukizi ya homa wakati kuna baridi na pia wakati kuna unajisikia koo yako ikiwasha ama ikiwa na maumivu. Pia asali naeza kukula ikiwa kavu maana inasaidia kukupa ule utamu na ladha yake iliyo halisi.

Harufu ninayoipenda ni arufu ya mvua ikinyesha althini. Unipa hisia utulivu na upya na unikumbusha mwanzo mpya. Pia napenda arufu ya kahawa au chai ya moto asa asubui kwa sababu unipa nguvu na hali nzuri ya kuanzia siku. Arufu ingine ninayoipenda ni ile ya marashi ya sabuni ya geisha ambayo uleta arufu nzuri kila wakati ninapooga asubui.

Simu yangu huitumia zaidi kwa mawasiliano kwa mfano mimi huwasiliana na wafanyi kazi wenzangu ili kuelezana majukumu yenye tunahitaji kutia fora kazini. Kwa hivo sisi hutumia simu sana kuongea kwa mtandao ama ile ya kuwa na video call ili tuweze kuwasiliana kufanya kazi yetu kwa uwepesi. Pia natumia kazi yangu kwa kupokea jumbe kama zile za ujumbe mfupi tukielezana jambo hili ama lile lingine, kulingana na kazi ambayo tumekumbana nayo. Jambo la tatu nilalotumia kwa simu yangu ni kupokea pesa ile ya mobile money yenye tunatumiwa kulipwa nayo kazini. Hayo ndio mambo muhimu sana, ninayotumia nayo kwa simu yangu.

Wakati napenda kustarehe, hufuraiya kusikiliza muziki, laini, kusoma au kutazama filamu kwa utulivu. Pia napenda kutembea kidogo nje au kukaa mahali tulivu nikifikiria na kupumzisha akili. Wakati mwingine kustarehe kwangu ni kufanya mambo madogo na yanayonipendeza kama vile kunywa chai kuandika vitabu ama mawazo au kuzungumza na watu wa karibu. Haya hunisaidia kupumzisha msongamano wa mawazo na kujisikia vizuri tena sana. Pia hua napenda kufanya yoga. Yoga hunisaidia kutuliza misuli yangu na kunifanya nihisi nikiwa mlegevu na nikiwa nimepumzisha akili na pia mwili mzima.

Ndiyo, mimi hupenda kupiga chombo cha mziki kinachoitwa piano. Pia gitaa unipendeza mara kwa mara. Mimi upenda kucheza piano kwa utaratibu na kuleta mziki unaotuliza moyo na kufurahisha wanaosikiliza. Wakati na upenda kucheza chombo cha piano ni wakati nimetulia nyumbani kwangu baada ya kula na ninataka kupumzika kidogo kabla ya kwenda kulala. Gita nayo mi uipenda kuicheza sana sana kanisani wakati tuna abudu na kusifu mungu hivo Naweza kuicheza ile gitaa kwa umarufu na mziki unaotoka kwa gitaa ufuraisha na kusisimua watu wanaosikiza.

Timu ya michezo ambayo ninayofuata ni ule mchezo wa futiboli ama mchezo wa mpira wa miguu wa timu inaitwa Barcelona. Mimi huipenda sana hiyo timu maana ikona wachezaji wenye wako na bidii na wenye huwa wanatupa furaha kila wakati wanapoingia uwanjani. Mchezaji hodari ninayempenda zaidi ni ule anaitwa messi. Messi ni mchezaji mkamilivu mwenye hajawai tuangusha maana kila wakati anapoingia uwanjani tunatarajia mabao mawili au mazaidi. Pia yeye huwa na heshima na huwa anapenda mashabiki wao wake na kila wakati anaopatana na wao yeye huwasalimu kwa tabasamu na pia kuwakubali kuonana na wao ana kwa ana ukilinganisha na wale wachezaji wengine maarufu vile huwa hawapendi kutangamana na mashabiki wao.

Ndiyo mimi nawafahamu majirani zangu hasaa watoto, maana watoto ni rahisi kutangamana nao, maana watoto huwa wanafurahi wakati unapowasalimia na unapowazawadia. Kama kwa mfano, unapowatuma dukani kukuletea jikitu, pia unahakikisha umewapea zawadi kama vile peremende ama biskwiti kwa kazi yao nzuri. Pia mimi hupenda kutengamana na majirani zangu ili tujuliane hali, tusalimiane na tuwe kwa, tuishi pamoja kwa furaha na amani.

Chakula cha kigeni nimewahi jaribu ni kile cha waChina ambacho kinaitwa Chinese food. Hicho chakula nimekijaribu kama mara mbili hivi na kila wakati ninapokikula huwa kinanishibisha ni chakula kitamu na pia ni chakula chenye afya. Chakula kile si rahisi kupatikana kwa hoteli za kawaida hapa nchini Lakini wakati unapokioda kutoka kwa zile hoteli za wachina Kinakuta kikiwa kimeandaliwa vizuri Kimewekwa pakiwa kwa mahali pasafi na pia wanaokiandaa huwa wanakiandaa kwa njia ya ustaarabu na kinakua kinavutia, kinanukia vizuri na pia ukikila ni kitamu sana.

Dio mimi ni mewai kusafiri na ndege kama maratatu hivi. Kila wakati nasa na safiri na ndege, heyo safari uwa haifanani na ile ya kwanza. Maana na safiri kwa ndege tofauti na napatana na abiria tofauti na pia uwa natembelea mahali pasipofanana pale pengine. Marubani au awale wanaofanya kazi pale ndani andege hua watu wataratibu wenye wanaotu wanaotu tupa muda mzuri alafu uwa wanatusikiza na chakula cha umonde geni uwa kizuri kimeandaliwa kwa ustare ustaarabu na mimi uwa nakipenda sana.